Ninaakikisha kwamba nakamilisha kazi kwa wakati, pale ambapo nimeyagawa majukumu yangu kwa muda usika ambao niko nao. Kwa mfano, kama nina majukumu matano, nitakikisha kila jukumu lina muda wake usika wakuweza kumalizika kabla sijaingia kwenye jukumu la pili. Kwa kufanya hivo inanisaidia kukamilisha kazi zangu zote kwa wakati.

Ningetamani kujifunza mambo mengi mapya sana sana sanaa ya muziki, yaani kujifunza namna ya kupigia vifaa mbalimbali vya mziki, kama vile kinanda, gita, goma za elektroniki. Kwani ninapenda sana muziki na ningependa sana kujifunza vifaa hivyo ili na mimi niweze kununua vya kwangu ni kavifunga nyumbani kwangu.

Mimi ninafuata timu moja ya mchezo inayofahamika kwa jina la Simba Sports Club kwa sababu ni timu ambayo ni bingwa kulingana na matokeo yake ya kila siku. Yani ina historia nzuri huko nyuma ya kufanya vizuri katika kila mchuano na timu nyingine pinzani. Ndiyo maana naipenda sana.

Ninapenda kulinda faraga yangu mtandaoni kwa kuhakikisha kwamba situpii picha ama video za aina yoyote ambayo italeta maswali mengi sana ama taharuki kwa watu wangu wa karibu au watu wowote watakao pata kuangalia chaneli yangu mtandaoni. Kwa kufanya hivyo inanisaidia niwezae kuwa salama salimini.

Ninapenda sana mvua kwa sababu kuna kipindi unakuta mvua hazipatikani wala pia maji hakuna. Yaani vyanzo vyote vya maji vimekauka. Hivo mvua inapokuwa inanyesha ni ishara ya baraka kwamba mungu anatupenda. Na pia inatusaidia kuweza kupata maji ambayo yatatusaidia kwenye mahitaji yetu ya kila siku kama vile kupika na kuoga.

Nimewai kununua tikiti za tukio kwa sababu kuna mahala ambapo huwa wanauza tiketi hizo kwa ajili ya kufanya maonyesho ama tafrije mbalimbali kama vile maonyesho makubwa ya muziki ambayo wanakua wanaimba wasanii wakubwa nchini kwetu. Hivo napenda sana kununua tiketi kuweza kuhudhuria.

Ninapenda kutumia njia mbalimbali za usafiri kama vile daladala, ama gari private, ama pikipiki. Uchaguzi huu unalingana na sababu zifuatazo. Kiasi cha muda nilicho nacho, kama niko nje ya muda nitachukua pikipiki. Na kama kuna foleni nitachukua gari binafsi. Kama hakuna foleni wala sina haraka, ninaweza nikachukua bajaji.

Mambo mengi sana yananifanya nifurahi, ikiwa ni kwamba ninapoona wenzangu wote wanaonizunguka, wanafurahia uwepo wangu, pia ninapoona mambo yangu au malengo ambao nimejipangia, yanafanikiwa, yanaenda kama vile nilivopanga, pia nikiona kwamba kila kitu kinaenda shwari, hivo ni mambo ambayo yananifurahisha sana.

Nina shughuli mbali mbali inapofika msimu wa wikendi. Kama vile usafi wa nyumbani ambao huwa napendelea sana kuufanya jumamosi. Yaani kudeki, kufagia, pamoja na kufyeka, pamoja na kufua nguo zangu. Pia ninapangilia kuenda saluni kusuka. Na ifikapo jumapili huwa najitenga kuenda kanisani kusali.

Ninapendelea sana kutoa sadaka pamoja na michango. Ambapo, ninapokuwa kwenye tukio au sehemu ya ibada, huwa napendelea kutoa sadaka fulani kulingana na uwezo nilio nao wakati huo. Kwa sababu tunafundishwa kutoa ndipo tutaweza kupokea zaidi na michango huwa natoa, pia kulingana na mungu alivyonibarikia.